Kwa ukuta wa chumba, mimi hupenda rangi ya samawati kwa sababu rangi ya samawati ni rangi yenye nguvu kwangu na pia inavutia kwenye macho. Pia rangi ya samawati inanikumbusha mambo mingi katika maisha yangu kwa sababu nilipokuwa shule ya msingi tulikuwa tunavaa sweta ambazo zilikuwa rangi ya samawati.

Ndiyo ninapenda kujaribu vya kula mpya kama vile shawarma, pizza, kukula KFC Kwa sababu ningependa pia kujua jinsi vyakula vya nchi tofauti tofauti vinavyo vutia kwenye latha pia vinavyo onja Nimionja shawarma na nimeonja pizza na nimekujua kujua kwamba vya kula vya vya zuri sana.

Wakati wa likizo, mimi huenda nyumbani kusalimia wazazi na marafiki na pia ndugu zangu. Ninapofika huko, sisi ununuwa soda, huwanda vya kulavya kila ina kama vile pilau, chapati, sisi uchinja kuku. Nakula chakula cha kila ina ambacho tulikuwa tumekidata. Kwa hivyo, mimi, wakati ya mamu nikuulikizo, huenda nyumbani na kusharekia na marafiki na familia yangu.

Maishani nimejifunza kwamba unafaa kutia bidii, hakuna mtu ambaye atakuja kukusaidia. Unapokuwa kwenye shida, unafaa tu kufanya bidi katika mambo yako, masomo, biashara, na pia katika familia yako. Usitegemee yeyote ya takujo kukusaidia. Ila wewe kukufanya bidi na kujituma kazini na kumuomba mungu akusaidie katika kile kitu na chofanya ndicho muimu sana.

Nikona marafiki zangu, sisi hupenda kuendesha baiskeli, kila mtu anabaiskeli, sisi huchukua baiskeli zetu na tunaendesha kutoka lower kabete, hadi upper kabete na kurudi tena lower kabete. Ni jambo ambalo hutufurahisha sana na hutusaidia katika kufanya mazoezi na kuhakikisha kwamba afya yetu ikobora na ikosawa.

Katika wiki mimi huenda sinema maramoja siku ya jumamosi kwa sababu ni siku ya kipekee ambayo mimi na marafiki zangu huwa tunamuda wa kupoteza na sinema ambayo sisi huenda ni ambayo huko iko huko Nairobi na sisi ufuraia sana kutazama filamu za kila aina sana sana filamu za vita.

Hapana sipendi kucheza michezo ya ubao. Lakini mimi hupenda kucheza mchezo wa kandanda Kwa sababu mchezo wa kandanda hauhitaji kutumia akili sana na kwamba waweza cheza peke yako kutumia simu na ni mchezo rahisi sana kwangu Lakini hapo mbele nitafikiria kwamba kama naweza cheza mchezo wa ubao.

Vyombo vyangu na visafisha mara mbili kwa siku. Hii ni baada ya kula chakula cha mchana na kula chakula cha jioni. Na mimi utumia maji na maji moto na sabuni. Na hii husaidia yaku wakikisha kwa mba vyombovi yangu vinangara na havibaki na uchafu unaotokana na matumizi ya chakula.

Namkumbuka mwalimu wangu wa hisabati kutoka shule ya upili, aliye nisaidia sana katika somo hilo kwa sababu sikuwa mzuri sana katika hisabati, lakini wakati alipoanza kutufunza, nilianza kuona kwamba nina ninaendelea vizuri na ninaendelea kupata maksi nzuri katika mitihani yangu. Na ninafurahia sana kwamba alinisaidia na kuhakikisha kwamba ninaelewa kila kitu ambacho anafunza na siku moja niliweza kupata asilimia mia moja katika mtihani wa hisabati.

Siku yangu ya kuzaliwa, kila siku ni napoamka, huwanajimwagilia majibaridi, kisha naondoka hapo, ni naenda kwenye duka la nguo, ninanunua nguo zangu, ninaenda kwenye duka la keki, ninanunua keki yangu, ninaenda kwenye duka la viyatu, ninaunua viatu ambavyo nitavivaa. Alafu ikifika saa saba ninawaalika marafiki na ndugu zangu kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na sana sana sisi huelekea katika mbuga ya wanyama kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa Kwa sababu ni siku muhimu sana katika maisha ya.

Ninaposhirikiana na timu yangu ya kusoma ama ya masomo Mimi ndie kiongozi na mimi ndie huwapa mawaidha jinsi tutakavyofanya, jinsi tutakavyojiandaa katika mandalizi yetu ya kusema mambo tutakayoyasoma, tunapokutana wakati mwingine pia mimi huwa natoa mazungunzo ya jinsi ambavyo, tunafaa kutoa maoni yetu ili kuhakikisha kwamba hakuna ambaye anawachwa nyuma katika masomo yetu.

Naminia kampuni ya Samsung kwa sababu Samsung wanatengeneza simu zenye bei nafuu ya mwananchi na pia ni simu ambazo utakapovitumia ni simu ambayo inafuraisha ina kamera safi na pia si simu ambayo itakusumbua katika matumizi yako ya kila siku.

Nilimshauri mtu mwingine kutia bidii katika chochote ambacho anakifanya na ajue kwamba hakuna mtu yeyote ambaye atakuja kumsaidia wakati ambamo akokatika thiki Kwa hivyo anafaa kutia bidii katika masomo yake, katika biashara na katika kuinufaisha familia yake Hili ule wakati ambamo akokatika thiki atakuwa na pesa ama fedha zakumsaidia asije akawategemea watu ambao watamona kama mzigo.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu nakumbuka mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili Niliweza kutengeneza aerial ya kuweza kushika matangozo ya moja kwa moja kutoka stasheni tofauti tofauti kama vile stasheni ya Citizen, stasheni ya KBC, NTV na nilifanya hivi kwa sababu mzazi wangu hakuwana pesa ya kununua hicho kifaa.

Kinachonifanya nicheke ni video za tiktok. Ambazo tunapata vijana wadogo, wabunifu ambao wametengeneza video vya kuchekesha. Ninapenda sana kuangalia video hizo kwa sababu Vinanifurahisha sana wakati ambamo sina furaha yeyote na pia, mimi hufurahia kwa sababu ya wanyama wetu ambao tunaishi pamoja nao, kama vile mbwa wetu mdogo na pia paka wetu. Huwa wananifurahisha sana.

Ninapenda mkate mweupe kwa sababu mkate huo ni mtamu na pia ni wa bei nafuu na pia mkate huo huwa na sukari ya kiwango cha chini na pia ni rahisi sana kutengeneza Ninaupenda kwa sababu mama yangu ndiye hutengeneza mkate huo nyumbani huwa hatununui hiyo mikate kutoka kwa dukani.

Kutoka kazini nimejifunza kwamba ni muhimu kufanya kazi pamoja na ufanyikazi wenzangu na pia ni muhimu sana kuhakikisha kwamba nafika kazini wakati unaoafa na kwenda kazini kuminisaidia sana kuweza kuhifadhi muda wangu na kupanga mambo ambayo inaweza kuyafanya katika muda fulani na muda mwingine Kwa hivo kazi imenisaidia kuweza kupanga muda wangu na kushirikiana na wengine kazini.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani kama vile kuku. Tuna kuku kumi na saba ambao kuku hao tunawalisha kwa vyakula, vya nyumbani kama vile ugali, mchele. Na kuku hao tufuaisha zaidi kwa sababu wanataga mayai ambayo ni chakula kwetu na pia ni kipato cha nyumbani. Kwa sababu mayai hayo sisi huyauza kwenye wanakijiji tunaoishi nao Ama kwenye soko na tunapata pesa kidogo ya kutunafaisha kama familia.

Moja ya changamoto ambazo nimepitia kazini ni kufanya kazi mingi kwa muda mfupi na kutokuwa na likizo yoyote katikati ya kazi. Kwa hivo, hii ni changamoto kuu sana kwa sababu kazi ambazo sisi utufanya. Si kazi raisi ni kazi ngumu ambayo inaitaji mtu kutumia akili yake. Na juu ya hayo, hakuna likizo yoyote, ni likizo tu ya kuenda kukula chakula, cha mchana na likizo ingine ni wakati mnapotoka kazini ambayo ni saa moja usiku.

Inaboresha michakato ya kazini kwa kuwafurahisha wafanyikazi wenzangu kwa kusema mambo ya kuchekesha chekesha na pia kupiga story ama taarifa za wanasiasa ambayo kila mtu ana maono yake. Kwa hivyo tunapopiga mazungumzo hayo ya kisiasa tunapata kwamba muda unaenda kwenda na pia tunaweza kufanya kazi tukiwa na hamu na ghamu na pia bila kuboeka.

Nina penda sana messi kwa sababu messi anajua kucheza sana mchezo wa kandanda na pia amepata medali mingi, vikombe mingi, alisaidia timu yake ya nchi ya Argentina kushinda kushinda kombe la dunia mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili, na pia messi ametoka kutoka familia ambayo haijiwezi na kupitia talanta yake ya kikadanda ameweza kuleta mali na utajiri katika familia yake Kwa hivo nampenda sana Lionel Messi.

Katika kazi yangu, ninataka kufika katika kiwango cha meneja, ili niweze kuwanufaisha wafanyikazi wenzangu na kuwapa mawaidha ya jinsi ambavyo kazi maalum inafaa kutelekezwa na kutendwa. Na pia, ningependa kuwanufaisha wenzangu kwa kuwapa ma zawadi kutokana na mambo ambayo wameweza kufanikisha katika kampuni.

Ninapenda kunua vitu vyangu kwenye duka kuu, kwa sababu katika duka kuu vitu ni vya bei ya chini na pia vitu ni vingi sana ambavyo naweza kuvinunua na Kwa sababu duka kuu, mtu anaenda kujichagulia kitu ambacho anakitaka mwenyewe, na vitu ambavyo vinauzwa hapo ni vitu ambavyo si rahisi sana kuharibika.

Naipenda sana rangi ya samawati, kwa sababu hii ni rangi ambayo inanikumbusha mahali ambamo nimetoka. Shule yangu ya upili tulilkuwa tunavaa sweta ya rangi ya samawati. Na pia, rangi ya samawati ninaiona kwenye bahari na pia naiona kwenye anga. Kwa hivo, rangi ya samawati ni rangi muhimu sana katika maisha yangu na mimi huipenda sana.

Ndiyo, mimi hutumia video sana wakati wa kuwasiliana kama vili ninapotaka kumpigia rafiki yangu Anayasomea ujerumani Kwa sababu yeye hawezi kuja huku Kenya ili tuweze kupata mazungumzo na kwa sababu mimi nampenda sana na ni rafiki yangu ya 30 Mimi humpigia kutumia video ya Whatsapp na huwa tunazungumza kuwa muda mrefu sana.

Ninashugulikia makosa kazini kwa kuwaunganisha wafanyikazi wenzangu na kuwauliza jinsi ambavyo tunaweza kusuluhisha matatizo ambayo tumeyapata ama makosa ambayo tumeyapata kazini. Na pia kama makosa hayo, hayajapata suluhisho, mimi hupeleka matatizo hayo kwenye bosi au manager ambaye atatushauri zaidi kuhusu jinsi ambavyo tunaweza kutatua makosa hayo.

Mimi napenda juisi ya machungwa kwa sababu juisi ya machungwa ni tamu na pia inamanufaa mengi ya kiafya. Pia juisi ya machungwa inanisaidia mimi kwa sababu mimi huwa na shida ya tumbo na ninapokunywa juisi ya machungwa inanirahisishia kutatua matatizo haya tumbo.

Huwa najihisi vyema kusubiri kwenye mstari kwa sababu mimi naamini kwamba unapofika mapema unafaa kushughulikuwa mapema na kushughulikuwa kwako kuna onyesha kwamba wewe ni mtu wa kujituma na ni vizuri kuongonja ambao wamefika mapema kushughulikuwa kwanza kwa sababu muda ni muhimu sana na muda ni kama pesa.

Kutoka dirisha yangu, ninaona maua na pia naona mti. Na naona mkanda wa kuanikia nguo. Pamoja na hayo, ninaona suruali mbili ambazo zimeanikwa kutumia pegi. Na pia nikitazama nje namuona kuku wa mamangu akitembea tembea. Na pamoja na vifaranga wake watatu.

Ninapata habari kutoka kwenye mtandao kwa sababu mimi hushinda na simu yangu na mimi huwa sitazami televisheni kutokana na muda mchache ambao ninao wakutazama televisheni. Kwa hivyo mimi hupata habari mingi sana kutoka kwenye mtandao kama vile mtandao wa Citizen, mtandao wa BBC na mtandao wa CNN.

Ndio ninapenda kulima bustani kwa sababu kwenye bustani kuna matunda ya aina tofauti tofauti na ninapoona matunda haya yakinawiri huwa yananipa manufa zaidi kwenye furaha yangu kuona kwamba bidii na jitihada zetu za upandaji zinafanya na zinafua dafu.

Ninapiga picha kila mara. Ninapopatana na mandari mazuri. Kwa hivyo kwa siku naweza picha mara kama tano hivi. Kwa sababu mimi ninapotoka nyumbani na kuenda shughuli zangu hupitia basi na basi hili hupitia njia tofauti tofauti. Na kwa hivyo sababu mimi huona mandari tofauti tofauti ambayo mimi hupiga picha kutumia simu.

Ninapenda mikutano ya mtandaoni kwa sababu kila mtu huwasili kwenye mkutano huo. Katika muda unaofaa, hatufai kumngoja yule yoyote yule ambaye amebaki kwenye jamu. Kwa hiyo, ninapenda sana mikutano ya mtandaoni.

Ninatumia simu yangu katika mazungumzo, katika kupiga hesabu, katika kununua vifaa, pia katika kupata habari mtandaoni, kuingia darasani mtandaoni, kucheza kucheza michezo na pia kutazama filamu za aina mbali mbali.

Kazini lengo langu ni kuhakikisha kwamba, mteja yeyote anayefika katika ofisini mwangu ninamsaidia kwa njia yoyote ile. Ambayo naweza kumsaidia na kuhakikisha kwamba amepata manufaa kutokana na kile kilichomleta kwenye kampuni yetu. Na hilo ni jambo muhimu sana kwangu.

Ninapenda kutazama michezo sana sana kadanda kwa sababu muda mingi mimi huwa kazini na sina wakati wakuenda kucheza na wenzangu ila ningepata wakati wakucheza na wenzangu ningefurahia sana lakini mimi hupenda kutazama michezo kama vile michezo ya timu kubwa za uingereza.

Ndio ninapenda sana kupiga picha kwa sababu nina simu ambayo ina kamera safi sana na pia nina mandhari ambayo ni rembo sana, kuna miti, kuna majengo, kuna watu wazuri na pia napenda sana kupiga picha katika mandhari ya kazini mwangu kwa sababu tuna ndege wa aina tofauti tofauti ambao wamefugwa na kampuni.

Ninapenda kula ugali kwa sababu ugali ni mtamu na pia waweza kula na chakula chochote kile na sababu ya pili ni kwamba unga wa ugali ni wa bei nafu sana kuliko mchele na pia ugali ni rahisi sana kupika na inachukua muda mchache sana kupika.

Ninapenda jinsi ambavyo kampuni yangu ina wahudumia wateja wao bila kubagua, wala kuchagua. Kampuni yetu inakiwango ama kitengo cha kuwasaidia ama kuwahudumia wateja ambao wanamatatizo ambayo hayawezi kutatuliwa na wafanyikazi wakawaida. Pia kampuni yetu inawapa wateja wao pesa takribani kutoka na na jinsi ambavyo wanaendelea kununua vitu kutoka kwa kampuni pesa hizo ni kama kuwarudishia shukrani kwa mambo ambayo wanafanyia kampuni.

Mimi ni mtu kwa kuamka mapema kwa sababu ni naamini kwamba wakati mtu unaamka mapema akili yako inafanya kazi kwa utaratibu na unaweza kufikiria mambo mingi Kwangu mimi na ninaonelea kuamka mapema ni muhimu sana kwangu kwa kuweza kujitayarisha pia kuenda kazini kufanya maombi yangu na pia kufanya fanya kazi kidogo kidogo hapa nyumbani kabla kuondoka kwenda kazi.

Kwa siku, ninakunyua kiwango cha lita mbili ya maji. Asubuhi nakunywa lita moja, jioni nakunywa lita ingine. Napina sana maji kwa sababu maji yananesaidia kuhisi vizuri na pia kuhisi mkakamavu na mwenye nguvu katika shughuli zangu za kila.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti kwa sababu nina nina kifaa ambacho kinaitwa earphones kwa lugha ya kimombo. Kinanisaidia kusikiza mziki bila ya watu ambao wamekaa kando yangu kupigiwa kelele. Na pia nina vipaza sauti ambavyo mimi utumia kazini wakati ambapo tunazungumza katika mkutano.

Ndiyo ni napenda hesabu sana. Kwanza hesabu ndio ilikuwa somo langu la umuhimu sana katika shule ya pili. Nilikuwa napata alama ya A. Na mwalimu wangu wa hesabu alikuwa ananipenda sana. Pia napenda hesabu kwa sababu kazini mimi ndiye ambayo nimeaminika katika hesabu. Kwa hivyo mimi ndiye ambaye ninaye hesabu hela, ninaye hesabu wafanyikazi ambao wamengia kazini leo, wafanyikazi ambao wameomba ruhusa wasiingie kazini. Kwa hivyo hesabu ni muhimu sana kutusaidia kuweza kufanikisha mawasiliano na pia kutusaidia kufanikisha mambo yetu ya kikampuni siku baada ya siku.

Jukumu ambalo ni napenda sana kazini ni ya kuhesabu pesa. Kwa sababu mimi ni mzuri sana katika somo la hisabati. Na pia mimi ndiye ambaye nimeaminika katika kuweka pesa hizo za kampuni. Mimi ndiye ninaye hesabu mahitaji ya kampuni. Mimi ndiye ninaye hesabu wafanyikazi ambao wameingia kazini. Wao pia na ambao wamekua wamekua wakifanya kazi kwa muda mrefu.

Napenda sana kusaidia wafanya kazi wenzangu kutatua matatizo yao ya kinyumbani na pia napenda kusaidiana na wenzangu kutatua matatizo ambayo yanakumba kampuni Ilikuhakikisha kampuni letu linaendelea kutengeneza pesa na kutengeneza faida katika soko la kitaifa na kimataifa.

Ndiyo ninapenda kucheza ngoma wakati ambamo sina kazi ya kufanya huku nyumbani Kwa sababu pia ngoma ni muhimu sana kwa kufurahisha na pia kusaidia watu kutunga miziki na hata kama sijui kupiga ngoma sana ama kucheza ngoma na kitu ambayo hunifuraisha sana.